Mimi sipendi sana kuosha vyombo vingi vilivyolala usiku kucha jikoni. Ninapofanya kazi hii mi hujisikia mchovu kidogo kwa sababu maji ya baridi na sabuni huchukua muda mwingi. Hata hivyo, mimi hufanya kazi hiyo kwa bidii ili nyumba yangu iwe safi na yenye amani tele.